Maziwa, mimi sipendi maziwa fresh na pia sipendi maziwa ya pakiti sana sasa siezi sema napenda kunywa maziwa lakini, kuna venye unaeza sema napenda vitu zimetengenezwa na maziwa tuseme milk products ama tuseme yea milk product sasa hapo kwa milk product tuseme, hata kama sipendi kunywa maziwa tuseme nipewe kitu kama milkshake hivi milkshake, naeza ku, naeza kunywa kitu ingine, tuseme kitu kama yogurt unaona sijui inaitwa aje kwa Kiswahili. Lakini kitu kama yogurt. Hayo maziwa pia mimi naeza ku naeza kunywa. And in fact kwa yogurt hapo yogurt yoyote hiyo inani. Mimi napenda yogurt sana. So yogurt napenda kabisa hiyo naeza kunywa. Milkshake naeza kunywa. Lakini yale maziwa tu yale ambayo unanipea hivo tuseme maziwa kwa pakiti hivyo. Aa. Sipendi. Ama ati umenichemshia maziwa fresh. Umenipea hivyo tu ee. Pia hiyo sipendi e na ukinipea maziwa fresh hivyo yenye umechemisha either nitaongeza ndani kahawa ama chai ndo nikunywe lakini siezi kunywa maziwa tu hivyo kwa sababu ilinishinda kuna masaa nilikuwa nakunywa maziwa natapika, nakunywa natapika. Sasa hiyo hamu ikanitoka. Ndiyo.